Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kuthamini njia ninazotumia sasa ili kubaini changamoto na maeneo yanayo hitaji marekebisho. Kwanza ninapenda kupanga kazi zangu kwa mpangilio mzuri na kueka vipaumbele ili kuhakikisha muda na rasilimali zinatumika ipasavyo. Pia, kugawa kazi kubwa kuwa hatua ndogo ndogo, jambo linalofanya kazi iwe rahisi kufuatilia na kukamilisha kwa ufanisi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, kwa kawaida napenda kutumia muda huo kupumzika na kujiondoa kwenye msongo wa kazi. Mara nyingi nakula chakula cha mchana kwa utulivu, kisha napata muda wa kuzungumza na marafiki au wenzangu, jambo linalonisaidia kuburudika na kubadilisha mawazo.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo mazuri ya juhudi zangu na kujua kwamba kazi ninayofanya inamchango muhimu. Ninapofanikiwa kutimiza malengo yangu au kutatua changamoto fulani, huwa nahisi kuridhika na hilo hunipa hamasa ya kufanya zaidi. Pia motisha yangu hutokana na kutambuliwa kwa kazi yangu, iwe ni kwa pongezi, heshima au kuaminiwa majukumu makubwa zaidi.

Ninahifadhi data yangu kwa kutumia njia mbalimbali ili kuhakikisha iko salama na haipotei kirahisi. Kwanza, nahakikisha ninahifadhi faili muhimu kwenye simu au tarakilishi yangu kwa mpangilio mzuri nikiweka majina yanayoeleweka ili iwe rahisi kuyapata. Pia kutumia huduma za mtandaoni kama cloud storage kuhifadhi nakala ya ziada ya data yangu, jambo linalonipa uhakika endapo kifaa changu kitapata tatizo. Aidha, mara kwa mara, hutengeneza nakala rudhufu ya data yangu kwenye kifaa cha nje kama hard disk. Hii hunisaidia kulinda taarifa zangu muhimu, dhidi ya upotevu au uharibifu.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano mazuri na heshima kati yetu. Kwanza, napenda kusikiliza mawazo na maoni ya wenzangu ili kuelewa mitazamo yao na kuchangia kwa njia yenye manufaa. Ninaamini kuwa kila mtu anamchango muhimu, hivyo ninahakikisha kila mmoja anapata nafasi ya kutoa wazo lake. Pia, ninajitahidi kuwa wazi, mwaminifu na tayari kusaidia pale inapo hitajika ili kazi ifanyike kwa ufanisi. Ninapo kutana na changamoto au tofauti za maoni na pendelea kuzitatua kwa mazungumzo na kuelewana badala ya mabishano.

Ndiyo, ninapenda kukimbia kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na kuupa mwili wangu afya njema. Kukimbia hunisaidia kuimarisha mwili, kuongeza nguvu, na pia kunisaidia kupumzisha akili baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kila ninapokimbia, huwa nahisi kama mawazo mabaya yanapungua na ninapata utulivu wa ndani.

Ndiyo, napenda kukula popcorn kwa sababu ni vitafuno vinavyo niburudisha sana hasa ninapokuwa napumzika au nikitazama filamu. Popcorn ina ladha nzuri ni nyepesi na ni rahisi kula bila kujisikia mzito. Kila ninapokula popcorn nahisi kama nafurahia muda wangu zaidi na kujipa nafasi ya kupumzika.

Ndiyo, ninawafahamu majirani zangu, na hilo hunifanya nijisikie salama na nipo nyumbani kweli. Tunajuana kwa majina, na mara nyingi tunasalimiana kila tunapokutana, iwe ni asubui au jioni. Wakati mwingine, tunazungumza kwa muda mfupi kuhusu mambo ya kawaida kama hali ya hewa, familia au shughuli za kila siku, jambo linalolenga ukaribu wa kawaida wakibinadamu.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu wanaosema ukweli hata kama si rahisi kuusikia kwa sababu inanijenga imani na kunifanya nijisikie salama nikiwa nao. Mtu anapokuwa mwaminifu na mnyenyekevu nahisi ni rahisi kuelewana naye na kujenga uhusiano wa kudumu. Pia napenda watu wenye huruma na moyo wa kujali wanaojua kusikiliza bila kuhukumu na wako tayari kusaidia wengine. Tabia kama hizi hunifanya nijisikie kuthaminiwa kama binadamu.

Nazama matumizi yangu ya simu kwa kawaida natumia takribani saa mbili hadi saa tatu kwa siku kutegemea na shughuli nilizonazo. Mara nyingi natumia programu kama WhatsApp kuwasiliana na familia na marafiki pamoja na programu za kijamii na kusoma habari au kujifunza mambo mapya. Simu yangu inanisaidia sana kubaki nimeunganishwa na watu na kupata taarifa muhimu kwa haraka. Nakumbuka vizuri simu yangu ya kwanza haikuwa ya kisasa kama hizi za leo lakini ilinifurahisha sana kwa sababu ilinipa uhuru wa kuwasiliana mwenyewe. Kwa sasa simu inarahisisha maisha yangu kwa kunisaidia kupanga shughuli, kufanya mawasiliano ya kazi, kujifunza na hata kupumzika kidogo kupitia muziki au video. Hata hivyo naamini muda mzuri wa kuzima simu ni jioni au kabla ya kulala ili nipumzishe akili nipate usingizi mzuri na nitumie muda wa kweli na watu waliopo karibu nami.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege na kumbu kumbu yangu ya kwanza bado iko wazi sana. Ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumi na tano, tulipokuwa tunaenda mombasa na familia kutoka uwanja wa ndege wa jomo kenyatta hadi uwanja wa ndege wa moi iliyoko mombasa. Nilihisi mshangao mkubwa kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona ndege kutoka karibu na kuanza safari hiyo ndani ya ndege ilikuwa ya kipekee sana. Nilifurahia sana mandhari ya anga wakati ndege ikipaa kuona miji na mashamba kutoka juu jambo ambalo halikuwai kutokea kwangu kabla. Pia safari ilinifundisha kidogo kuhusu jinsi ndege zinavyofanya kazi na jinsi ni muhimu kuzingatia maelekezo ya usalama.

Laa hasha, sipendi muziki wa jadi sana ingawa naelewa umuhimu wake wa kitamaduni. Kwa kweli mara nyingi sipati hamu ya kusikiliza kwa sababu ladha yangu ya muziki ni ya kisasa zaidi na yenye midundo ya haraka. Muziki wa jadi unapendwa na watu wengine, lakini kwangu napendelea kitu kinachonipa msisimuko zaidi kama muziki wakisasa. Hata hivyo, ninathamini kuwa muziki wa jadi unahistoria na tamaduni ya jamii zetu na ninaweza kuelewa kwa sababu wengine wanapenda kuhusikiliza.

Mimi binafsi ninapenda kuvaa ndevu kwa sababu hunipa mtazamo wakipekee na unanifanya nijisikie mwenye tabia na haiba. Ndevu hunipa muonekano wa kiume zaidi na mara nyingine hufanya nionekane tofauti na kuvutia. Pia ninapenda jinsi ndevu inavyonipa uhuru kidogu wa mtindo kwa sababu si lazima niwe na uso safi kila wakati badala yake inatoa hisia ya kawaida na ya asili.

Mimi binafsi ninapenda paka zaidi kuliko mbwa kwa sababu nina paka mmoja ninaempenda sana anaitwa Snowy, ambaye anarangia nyeupe. Snowy ni mchangamfu sana lakini pia mtulivu mara nyingi. Anapenda kucheza lakini pia hupenda kukaa karibu nami jambo linalonifanya nijisikie furaha na utulivu hapa nyumbani.

Ndiyo, ninapenda kupika kwa sababu huwa inanipa furaha na kunifanya nijisikie nimetengeneza kitu chenye dhamani. Napenda kujaribu mapishi mapya hasa yale yanayohusisha chakula cha kitamaduni na pia vya kisasa. Kupika kunanifundisha kuwa na uvumilivu, kupanga vizuri muda na viambato na pia kunanifundisha jinsi ya kuwa mbunifu kidogo katika maisha ya kila siku.

Wazazi wangu ndio walionifundisha jambo muhimu maishani mwangu, wamenifundisha kuthamini bidii, heshima na kuwa mwaminifu katika kila ninachofanya. Wakati mwingine, walinifunza pia umuhimu wa subira na uvumilivu, hasa pale ninapokabiliana na changamoto au matatizo madogo. Kupitia mafundisho yao, nimejifunza kuwa kila jambo linahitaji juhudi na nidhamu na hakuna kitu kinachopatikana kirahisi bila kufanya kazi kwa bidii. Wazazi wangu pia walinifundisha kuwa na moyo wa huruma na kusaidia wengine, jambo linalonifanya niwe mtu bora zaidi kila siku.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na hasaa napenda kuona mechi kubwa za ligi na mashindano ya kimataifa. Mimi ni mshabiki mkubwa wa timu ya Manchester City na ninapofurahia kuona timu yangu ikicheza kwa umahiri na kushinda mechi. Kila mechi huwa na msisimko wakipekee kwangu na mara nyingi napenda kuangalia za michezo na jinsi wachezaji wanavyoshirikiana kwenye uwanja. Zaidi ya hayo kufuatilia michezo kunanifurahisha na kunipa nafasi ya kujifunza mbinu mpya ya kucheza mpira na kuongeza kuelewa kwangu wa mchezo.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni Chinua Achebe kwa sababu anaandika hadithi zinazoguSa maisha ya kila siku, tamaduni na historia ya Afrika kwa ufasaha mkubwa. Napenda njinsi anavyoweza kuelezea hisia za watu, changamoto wanazokabiliana nazo na mafundisho yanayojitokeza kupitia hadithi zake. Zaidi ya hayo, vitabu vyake vinanifundisha kuthamini utamaduni wangu na kuelewa historia yetu kwa mtazamo mpana zaidi. Pia napenda wasanii wengine kama Ngugi wa Thiong'o kwa sababu wanaandika hadithi zinazohusiana na maisha halisi ya jamii yetu na changamoto za kijamii.

Ili kujijali na kujitunza napenda kuanza na mambo ya msingi kama kula vizuri na kupata usingizi wa kutosha kila siku. Pia hua nafanya mazoezi mara kwa mara kama kukimbia au kufanya mazoezi nyepesi ili kubaki na afya njema na mwili wenye nguvu.

Mimi binafsi ninatumia wifi kwa sababu ni rahisi, haraka na maranyingi inanisaidia kuokoa garama za data. Ninapenda kutumia wifi nyumbani au mahali pakazi kwa sababu inafanya shuguli za mtandaoni kuwa rahisi kama kutuma ujumbe, kuangalia habari, kusoma masomo au kutazama video.

Ningependa sana kutembelea Uingereza kwa sababu ni nchi yenye historia ndefu, tamaduni za kipekee na mandhari ya kuvutia. Nilisikia mara nyingi kuhusu Uingereza kwamba ina majengo ya kihistoria kama vile Buckingham Palace na Big Ben na pia makumbusho makubwa yanayohifathi urithi wa kitamaduni na historia ya dunia, jambo ambalo lilinivutia sana. Ningependa kuona majengo hayo ya kihistoria, miji ya kisasa yenye mandhari ya kuvutia na pia maeneo ya asili kama mashamba na mabwawa. Pia ningependa kujionea maisha ya kila siku ya watu wa huko, kuona vyakula vya kienyeji na kufurahia tamaduni tofauti. Nikifikiri kuhusu safari hiyo nahisi msisimuko mkubwa na hamu ya kuona yote hayo kwa macho yangu na ninaamini itakua uzoefu wa kipekee wa maisha yangu ambao sitasahau kirahisi.

Mimi binafsi napendelea kusafiri kwa kutumia GPS kuliko ramani za karatasi kwa sababu ni kuwa GPS inarahisisha sana safari kwa kunipa maelekezo ya haraka na sahihi na pia kunisaidia kujua muda nitakaofika na njia mbadala ikiwa barabara moja itakuwa na foleni au imezuiliwa.

Likizo yangu ya ndoto ingekuwa kutembelea pwani ya malindi kwa sababu ninapenda bahari na mandhari yake ya kuvutia. Ningependa kuwa ufukweni ni kifurahia mchanga mweupe, mawimbi ya bahari na jua likizama. Kwenye likizo hiyo ningependa kupumzika, kuogelea, kucheza michezo ya maji na pia kuchukua picha za mandhari ya kuvutia. Ninapenda kusafiri na familia yangu au marafiki wakaribu, ili tuweze kushirikiana, furaha na kuunda kumbukumbu nzuri pamoja. Katika likizo hii, ningependelea kupumzika zaidi kuliko kutembea mengi, ili akili yangu ipate kupumzika kabisa na kurudi na nguvu mpya.

Mimi binafsi ninapenda nyama ya ng'ombe sana kwa sababu nitamu na hutoa lishebora kwa mwili. Ninapenda jinsi inavyoweza kupikwa kwa njia tofauti. Iwe ni nyama choma, stecky au mchana wakawida wa sahani ya nyama na kila njia hunipa ladha ya kipekee. Zaidi ya hayo, nyama ya ngombe hunijaza na kunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu jambo ambalo ni muhimu kwa shuguli zangu za kila siku. Napenda pia kushirikiana na familia na marafiki wakati wakula nyama kwa sababu inafanya chakula kuwa kikubwa zaidi na kufurahisha.

Muda wangu wa bure napenda kuutumia kwa njia zinazonifurahisha na kunisaidia kupumzika. Kwa mara nyingi, huwa nakaa ni kisoma vitabu au kuangalia video zinazo ongezea maarifa yangu au kusikiliza mziki ili kuburudisha akili. Wakati mwingine, napenda kutumia muda huwa kutembea au kufanya mazoezi madogo jambo linalo nisaidia mwili wangu kubaki na afya njema.

Kwa kawaida, huwa ninafua nguo mara mbili kwa wiki. Hii hunisaidia kuhakikisha nguo zangu zinabaki safi na nadhifu bila kuacha mpangilio sana. Mara nyingi nachagua kufua siku ambazo nina muda wa kutosha kama mwishoni wa wiki au siku ambazo shughuli si nyingi sana. Kufua mara kwa mara hunifanya nijisikie nipo tayari kila wakati na pia hunisaidia kupanga vizuri matumizi ya muda wangu.

Ninapenda sana kusoma vitabu vya hadithi na vile vya kuongeza marifa. Vitabu vya hadithi hunivutia kwa sababu hunipeleka katika ulimwengu tofauti na kunifanya nifikirie maisha kwa mtazamo mwingine Ninapenda hadithi zenye mafunzo, z zinazohusu maisha ya kila siku, changamoto za binadamu na jinsi watu wanavyo shinda matatizo yao. Pia ninapenda kusoma vitabu vya elimu na kujiboresha kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mapya na kuniongeza uwelewaji.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau kwa sababu ina radha ya kipekee na hunifanya nijisikie nimeshiba na kufurahia mlo wangu kwa kweli. Napenda pilau kwa harufu yake nzuri ya viungo kama mdarasini, karafuu na iliki ambavyo hufanya chakula kionekane cha kipekee hata kabla sijaanza kula. Kila ninapokula pilau nahisi ni kama mlo wa sherehe, hata kama ni siku ya kawaida.

La hasha, sina ndege wakufugwa nyumbani. Kwa sasa sijawai kufuga ndege, ingawa na wapenda kuwa tazama wakiruka na kuimba inje. Nyumbani nina mnyama mwingine wakufugwa, kwa hivyo sijawai kufikiria sana kufuga dege pia. Hata hivyo, ninailewa kuwa ndege wanaweza kuwa wanyama wazuri wakufugwa kwa sababu wanarangi nzuri na sauti za kuvutia.

Mimi binafsi, napendelea kufanya mazoezi asubuhi kuliko jioni. Asubuhi hunipa nguvu mpya na hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwili na akili ilioamka vizuri. Nikifanya mazoezi mapema, hua nahisi kama nimejipangia siku vizuri na nina motisha zaidi ya kushugulikia majukumu yangu ya kila siku. Pia asubuhi kuna utulivu na hewa safi, jambo linalofanya mazoezi yawe ya kufurahisha zaidi, iwe ni kukimbia kunyoosha mwili au mazoezi mepesi.

Ndio, nakumbuka kumbukumbu nyingi nzuri za shule ambazo bado huniletea tabasamu ninapo zifikiria. Moja wapo ya kumbukumbu nzuri ni wakati nilipokuwa nikicheza na marafiki wakati wa mapumziko, tukicheka bila wasiwasi wa wote. Shule ilikuwa mahali pa kujifunzia lakini pia pa kujenga urafiki wakweli na kumbukumbu zisizo sahaulika.

Ningependa kuona maendeleo yanayoguza maisha yetu moja kwa moja katika jamii. Kwanza kabisa, ningependa kuona maendeleo katika elimu ili watoto na vijana wapate fursa sawa za kujifunza na kujijenga kwa maisha ya baadaye. Elimu bora hujenga jamii yenye maarifa, nidhamu na uwezo wa kujitegemea. Pia ningependa kuona maendeleo katika ajira na ujasiriamali ili vijana wapate nafasi za kujipatia, kipato na kupunguza umaskini. Zaidi ya hayo, maendeleo ya afya, miundo mbinu na mshikamano wa kijamii ni muhimu ili watu waishi maisha salama na yenye heshima.

Kwanza kabisa, ningemshauri mtu anayeanza kazi kuwa na moyo wa kujifunza na kuwa makini. Kila kazi mpya huleta changamoto mpya, hivyo ni muhimu kuzingatia maelekezo, kuuliza maswali pale inapo hitajika na kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine. Pili, ningemshauri kuwa na nidhamu na uwajibikaji. Kufika kazini kwa wakati, kukamilisha majukumu kwa bidii na kuwa mtu wa kuaminika ni sifa ambazo zina kusaidia kujijenga heshima na kuendeleza kazi yako kwa mafanikio. Aidha ni muhimu kujenga uhusiano mzuri na wenzako kwa sababu katika kushirikiana na kusaidiana na kuwa na mawasiliano mazuri kunarahisisha kazi na kuleta furaha katika mazingira ya kazi.

Hekima niliojifunza maishani ni kwamba bidii, subira na uaminifu huzaa matunda. Nimegundua kuwa chochote unachofanya kwa bidii na kwa moyo mmoja, hasa ukiwa mwaminifu na heshima kwa wengine, huwa na matokeo mazuri mwishowe. Pia nimejifunza umuhimu wa kusikiliza wengine na kujifunza kutoka kwao kwa sababu kila mtu ana uzoefu fulani unaoweza kunisaidia kukua kiakili na kihisia.

Kwa kawaida, huwa ninalala kwa masaa saba. Kwa sababu, ninapenda kuhakikisha mwili na akili zimerudiwa nguvu baada ya shughuli za siku nzima. Lala la kutosha linanisaidia kuwa makini, mwenye nguvu na mwenye motisha ya kukabiliana na majukumu yangu ya kila siku.

La hasha. Sipendi mvua sana. Ingawa ninajua mvua ni muhimu kwa mazingira na maisha kwa ujumla. Maranyingi hunisumbua kwa sababu huleta baridi, matope na wakati mwingine huchelewesha shughuli za kila siku. Pia kusafiri au kutoka nje wakati wa mvua hua si rahisi. Jambo linalofanya nijiskia kutokwa huru.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu hunisaidia kuelewa tulikotoka na jinsi mambo yalivyofikia yalipo leo historia hunipa maarifa kuhusu tamaduni, mapambano na mafanikio ya watu wa zamani. Jambo linalonifanya nithamini zaidi maisha ya sasa. Pia kujifunza historia hunifundisha mafunzo muhimu kuhusu maamuzi ya binadamu, makosa na hekima iliyopatikana kwa muda.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kinapopikwa hasa ile ya pilau au nyama ya kukaanga. Harufu hiyo hunifanya nijisikie njaa furaha na kumbukumbu nzuri za familia na marafiki pale tunapokula pamoja. Pia napenda harufu ya maua safi au bustani baada ya mvua kwa sababu inanipa utulivu na furaha ya ndani. Harufu kama hizi hunifanya nijisikie vizuri kiakili na kihisia na mara nyingine hufanya siku yangu kuwa nzuri zaidi.

Mimi binafsi napendelea kusoma zaidi kuliko kuandika, kusoma hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kupanua mawazo yangu na kupata maarifa kutoka kwa uzoefu na fikra za watu wengine. Ninapenda kusoma kwa sababu hunisaidia kupumzika, kunipa msukumo na kunifanya nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni kushirikiana na wenzangu na kushughulikia kazi zinazohitaji kupanga na kutatua matatizo. Napenda pale ninapopewa nafasi ya kuchambua jambo, kutafuta suluhisho na kuona matokeo ya kazi yangu ikitimizwa. Hii hunipa furaha na kuridhika kwa sababu ninaona juhudi zangu zinalipa. Pili, napenda jukumu lolote linalohusisha mawasiliano na kushirikiana na wengine kwa sababu kushirikiana kunarahisisha kazi, kunafundisha mambo mapya na kunajenga uhusiano mzuri kazini.

Kulingana na mimi, napendelea zaidi kitanda kizuri. Kitanda kizuri hunipa faraja na usingizi mzuri usiku kucha, jambo linalonisaidia mwili na akili zirejeshe nguvu baada ya siku ndefu. Napenda kitanda kiwe laini kidogo lakini kisichokuwa kikali sana, ili niweze kulala bila maumivu au usumbufu. Pia kitanda kizuri hunifanya nijisikie mtulivu na nikiwa tayari kuamka asubuhi na nguvu mpya.

Mimi binafsi napendelea kununua vitu katika maduka makubwa au masoko makuu kwa sababu napata chaguo nyingi za bidhaa na bei zinalinganishwa. Napenda kuenda dukani mwenyewe ili niweze kuona bidhaa vizuri, kujaribu ikiwa inafaa na kuhakikisha kuwa kile ninachonunua ni cha ubora mzuri.

Katika kushirikiana na timu, mimi hujitahidi kuwa makini kusikiliza wenzangu na kushirikisha mawazo yangu kwa uwazi. Kila mtu katika timu ana mchango muhimu kwa hivyo napenda kuhakikisha kila mmoja anahisi kushirikishwa na kuwa na nafasi ya kutoa maoni yake.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na nafasi nzuri ya kuzingatia kazi zangu. Nikiwa nyumbani, ninaweza kupanga muda wangu vizuri, kuepuka usumbufu wa safari na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Pia, kufanya kazi nyumbani hunipa fursa ya kuwa karibu na familia na mazingira ni nayo ya fahamu, jambo linalonifanya ni jisikie, huru na mwenye motisha.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni ule wa usimamizi wa muda na kupanga kazi. Ingawa ninaweza kushughulikia majukumu yangu napenda kuwa mzuri zaidi katika kupanga kipaumbele kuhakikisha kila jambo linatimizwa kwa wakati na kuepuka msongamano wa kazi. Pili ningependa kuimairisha ujuzi wa mawasiliano. Hasa jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi pale ninaposhirikiana na wengine au kutoa maoni kazini.

Rangi yangu ya kupendeza ni samawati. Ninapenda rangi hii kwa sababu hunipa hisia za utulivu, amani na kioo cha akili. Kila ninapoangalia kitu kilicho na rangi ya samawati, nahisi kama napumzika na kupewa motisha kidogo. Zaidi ya hayo, samawati ni rangi ya kuvutia na inaweza kuendana na mambo mengi. Iwe ni mavazi vifaa au mandhari ya chumba.

Uzoefu wa kushangaza nilioupata ni kusafiri kwa ndege kwa mara yangu ya kwanza mwaka wa 2015 kuenda Mombasa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta hadi uwanja wa ndege wa Moi ilioko Mombasa. Nilihisi mshangao mkubwa kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuona ndege kutoka karibu na kuona miji, mashamba na bahari kutoka angani ilikuwa ya kushangaza sana.

Kulingana mimi binafsi, mimi ni mtu wa usiku zaidi kuliko kuamka mapema. Usiku napata utulivu mwingi kelele hupungua na akili yangu huwa huru kufikiria na kufanya kazi au kupanga mambo yangu kwa umakini. Kwa mara nyingi, ndipo napata mawazo mazuri na kumaliza kazi bila usumbufu.

Mimi binafsi, najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa kuwa makini sana ninapotumia interneti. Kwanza natumia nyuila imara na tofauti kwa akaunti zangu na ninahakikisha zisishiriki na mtu yeyote. Pia huwasha uthibitishaji wa hatua mbili pale inapo wezekana ili kuongeza usalama. Pili, hujiepusha kubofia viungo au kupakua faili kutoka kwa vianzo nisivyo vifahamu, hasa ujumbe wa barua pepe au mitandao ya kijamii, aidha nahakikisha simu na tarakilishi yangu vina masasisho ya mara kwa mara ili kuziba mianya ya kiusalama.

Kulingana na mimi, napendelea zaidi kutazama michezo kuliko kucheza. Kutazama michezo hunipa burudani, msisimko na nafasi ya kufuatilia timu ninayoipenda, hasaa kadanda. Napenda kuona mbinu za wachezaji, ushindani na jinsi mechi zinavyobadilika hadi muisho. Hata hivyo, mara nyigine kucheza michezo pia ni muhimu kwa afya na mazoezi ya mwili.

Ndiyo, nakumbuka kumbukumbu moja ya kidogo ya kutisha, ingawa sio ya muda mrefu. Mara moja nilipokuwa nikitembea gizani usiku, nilihisi sauti zisizo za kawaida na ukungu wa ghafla ulionyesha mandhari ya kutisha kidogo. Hata ingawa hakukua na hatari ya moja kwa moja nahisi hofu na msisimko kwa ghafla. Kumbukumbu kama hizi hunifundisha kuwa makini na tahadhari katika maisha yangu ya kila siku. Hasa pale ninapokuwa peke yangu au katika mazigira nilioyafahamu kidogo. Ingawa ni kumbukumbu ya kutisha pia inanikumbusha kuthamini usalama na kuwa makini kila wakati.

Mimi binafsi ninalea nywele zangu mara moja hadi mbili kwa wiki. Napenda kuhakikisha nywele zangu zinakuwa safi na nadhifu. Hivyo kuosha na kuzipaka mafuta inavyofaa ili zisikauke. Pia hujitahidi kuzichana au kuzipanga vizuri ili zionekani nadhifu kila wakati.

Sherehe yangu ya kupendeza ni Krisimasi kwa sababu ni wakati wa furaha, mshikamano wa familia na kutoa zawadi. Ninapenda mandhari ya Krisimasi, taa za rangi na sauti za muziki wa siku kuu kwani hunipa hisia za amani na furaha ya ndani. Zaidi ya hayo, Krisimasi hunikumbusha kushirikiana na familia na marafiki, kusherehekea pamoja na kufurahia chakula na michezo.

Ninapenda msimu wa kiangazi zaidi kwa sababu hali ya hewa ni ya joto, jua linangaa na inafaa kuwa shughuli za nje ni kama kutembea, kucheza au kuenda pwani. Ninapenda jinsi anga li na vyokuwa wazi na hewa safi, jambo linalonifanya ni jisikie huru na mwenye furaha. Zaidi ya hayo, msimu wa kiangazi hunipa nafasi ya kupumzika na kufurahia muda wabure kushirikiana na familia au marafiki na pia kupata nishati mpya kwa siku za kazi zijazo.

Ndiyo, ninapenda asali sana kwa sababu ina ladha tamu na ni chakula chenye faida kiafya. Ninapenda kuitumia kwenye chai, kwenye toast au hata moja kwa moja kwa ladha yake ya asilia. Zaidi ya hayo, asali ni nishati nzuri na hunisaidia pale ninapohitaji kitu cha haraka kinachonipa nguvu. Pia napenda jinsi inavyoweza kuongeza ladha ya chakula kingine bila kuwa na sukari nyingi.

Kuna mambo mengi yanayonifanya nicheke, lakini mara nyingi ni pale ninapokuwa na marafiki au familia yangu wakicheka pamoja nami. Vichekesho vya kawaida, hadithi za kuchekesha au tukio la ajabu lililotokea kwa mtu fulani mara nyingine hunifanya nicheke sana.

Kupendeza ni ndizi. Ninapenda ndizi kwa sababu nitamu, laini na rahisi kuliwa popote. Pia ni tunda linalonipa nishati kwa haraka jambo ambalo ni muhimu pale ninapohitaji kitu cha haraka kitanipa nguvu. Zaidi ya hayo, ndizi ni tunda linaloweza kuliwa kwa njia nyingi. Kwa moja, kwa moja, kwenye vitafunio, au kama sehemu ya matunda mchanganyiko.

Binafsi, ninajiandaa kwa likizo kwa kupanga mapema kila kitu. Kwanza ninarahisisha majukumu yangu ya kazi au shule ili nipate muda wa kutosha wa kupumzika. Kisha napanga vitu vyote nitakavyohitaji kama nguo, chakula na vifaa vya burudani ili likizo iwe ya furaha na isio na msongamano.

Lugha ninayopenda kujifunza ni kifaransa. Napenda kifaransa kwa sababu ni lugha yenye ladha ya kipekee, inasikika vizuri na ina historia na utamaduni mzuri unaohusiana nayo. Kujua kifaransa kunanipa fursa ya kuwasiliana na watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia na pia kinanifungua milango ya kusoma fasihi, muziki na filamu za kifaransa.

Binafsi, nahusiana vizuri na wazee wangu, nawaheshimu sana na mara nyingi hupata ushauri na mafundisho yao kuhusu maisha. Wazee wangu hunifundisha mambo ya heshima, nidhamu na maadili, jambo linalonisaidia kuwa mtu bora zaidi kila siku. Pili, napenda kutumia muda na wazee wangu kusikiliza hadithi zao za zamani, kujifunza kutokana na uzoefu wao na kushirikiana katika shughuli za kifamilia. Kwa jumla, mahusiano yangu na wazee wangu ni ya heshima upendo na kumbukumbu nzuri na hunisaidia kukua kiakili na kihisia.

Mimi binafsi ninapenda mikutano ambayo ni ya kifupi, yanye mpangilio na yenye lengo wazi. Mikutano kama hii hunisaidia kupata tarifa muhimu haraka, kushirikiana na wengine kwa ufanisi na kufanya maamuzi bila kupoteza muda mwingi. Pili, napenda mikutano ambayo inaruhusu kuuliza swali na kutoa mawazo, kwani huchangia mawazo mapya na kushirikiana kwa kweli.

La hasha, sipendi kuweka picha zangu mtandaoni. Ninapenda kuhifathi faraga zangu na kuhakikisha maisha yangu binafsi hayashirikishwi hadharani. Pia ninapenda kuwa makini na hatari zinazoweza kutokea mtandaoni, kama wizi wataarifa au matumizi mabaya ya picha.

Napendelea mfumo wa simu wa Android. Ninapenda Android kwa sababu ni rahisi kutumia, inaruhusu mtu kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yake na ina programu nyingi zinazopatikana kwa urahisi. Pia napenda kuwa ina uhuru wa kuchagua aina tufauti za simu zinazotumia mfumo huo kulingana na bajeti na ladha yangu.

Ndio, ninapenda kutembea msituni, ingawa si mara kwa mara. Kutembea msituni hunipa utulivu wa kipekee kwa sababu ya hewa safi, sauti za ndege na mazingira ya asili yanayonifaa nijisikie karibu na mazingira. Mara nyingi hutumia muda huo kufikiria, kupumzisha akili na kujiondoa kwenye kelele za maisha ya kila siku.

Mimi binafsi ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano. Mara nyingi hutumia kupiga simu na kutuma ujumbe. Hasa kupitia programu kama WhatsApp ili kuwasiliana na familia marafiki na wenzangu wa kazi. Pia kutumia simu yangu kupata taarifa mtandaoni, kusoma habari na wakati mwingine kujiburudisha kwa kusikiliza muziki na kutuzama video.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo, nambari na alama maalum. Hii hunisaidia kuhakikisha kwamba nenosiri langu haliwezi kuthaniwa au kuvamiwa kirahisi. Zaidi ya hayo, mara nyingi si zinakili nye nenosiri langu kwa mahali popote na kutumia nenosiri tofauti kwa akaunti tofauti ili kuepuka hatari pale akaunti moja inapovamiwa. Pia ninapowezekana kuweka uthibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza usalama zaidi.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa njia ya ana kwa ana pale inapowezekana kwa sababu hunifanya kuelewana vizuri zaidi na kuona hisia za mtu moja kwa moja. Mawasiliano ya ana kwa ana hunijenga uhusiano wa karibu na kunileta uaminifu zaidi. Hata hivyo, mara nyingi pia kutumia simu na ujumbe wa maandishi hasa kupitia WhatsApp kwa sababu ni rahisi na haraka. Kwa ujumla, ninapendelea mawasiliano yaliyo wazi, yenye heshima na ya ukweli. Iwe ni ana kwa ana au kwa njia ya kidigitali.

Ndiyo, nimewahi kulima kidogo, ingawa si mkulima wa kitaalamu, nimewahi kushiriki kulima mboga au mimea midogo, hasa nyumbani. Uzoefu huo ulinifundisha subira, kufanya kazi kwa bidii, na kudhamini chakula tunachokula kila siku. Kulima kunanipa furaha kwa sababu ni kazi inayokuunganisha na ardhi na maumbile. Pia kunanifanya nijisikie fahari na kuona mazao yakikuwa kutokana na juhudi zangu.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi ni ukweli wa uongo au usio wa heshima. Napenda watu wawe wazi na waaminifu kwa sababu uongo au kutojali wengine huchangia matatizo na kuathiri uhusiano wa kuaminiana. Pili, ninachukia tabia ya kuto kushirikiana au ubinafsi kupitia kiasi. Ambapo mtu hufikiria maslahi yake peke yake bila ya kuzingatia wengine. Tabia kama hizi hunifanya nisikie huzuni au hasira na mara nyingine hunivuruga katika kazi au urafiki.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni pyramid za misri. Napenda sana historia ya misri ya kale. Hasa jinsi walivyojenga piramidi kwa kitekinolojia ya zamani, lakini bado limesimama hadi leo. Ningependa kujionea kwa macho yangu ukubwa wake na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya wafalme wa zamani na pia utamaduni wao. Kufikiria safari hiyo hunijaza mshangao na hamu ya kujifunza kwa sababu ni kama kurudi nyuma katika historia. Ninaamini kutembelea mahali kama hapo kungeongezea maarifa yangu na kunipa kumbukumbu ya pekee isiyosahaulika.

Ninasaidia jamii yangu kwa kujitahidi kwa njia ndogondogo lakini zenye maana. Kwanza nashirikiana na watu wa karibu kwa kutoa msaada pale ninapoweza. Iwe ni kusaidia jirani, kushiriki mawazo au kushiriki katika shughuli za kijamii. Pia napenda kuhamasisha amani, heshima na ushirikiano kwa sababu naamini jamii bora hujengwa na watu wanaojali wengine. Wakati mwingine, huchangia muda wangu kusaidia shughuli za kijamii au kutowa msaada kwa wanaohitaji kadri ya uwezo wangu.

Zawadi nzuri niliyopewa ni kitabu cha hadithi cha kipekee nilichopokea kutoka kwa rafiki yangu, Diana. Nilifurahi sana kwa sababu kilikuwa na maana binafsi na pia kilinifundisha mambo mapya. Kitabu hicho kilinipa furaha, maarifa na wakati mzuri wa kusoma kila siku. Zaidi ya hayo, zawadi hiyo ilinifanya nijisikie kuthaminiwa na kuwa na uhusiano mzuri na rafiki yangu.

La hasha, sivai miwani. Isipokuwa pale inapohitajika kweli kama kwa kuona vizuri au kulinda macho kutokana na jua kali. Kwa kawaida, nahisi kuwa ni huru zaidi na vizuri bila miwani, lakini nikihitaji siwezi kukanusha umuhimu wake. Pia kwa wakati mingine, miwani inaeza kuwa mtindo au ulinzi, lakini kwa kila siku unapendelea macho yangu ya siwe na vizuizi.